Ndiyo, ndiyo, ninapenda kujifunza historia. Kwa kuwa ni somo, ambalo linakufunza kuhusu nchi yako, na pia historia inakufunza hili ukaweze kujua mahali kitu fulani kiliweza kutokea au mahali kitu fulani kiliweza kuanzia, na kilianza kwa njia gani. Ivo storia, ina ya kutufunza meng.

Mifumo vya kiteknolojia au mifumo vya kiteknolojia ya mtandao ni natumia kama vile Microsoft Word ili kufanya maandishi ya shule. Hivo ndivo vana ambazo natumia kwa sasa. So kimtandao au pale napotumia wakati mungine Google.

Mara mingi kusubiri kwenye mstari huwa ni ngumu kwa sababu unapata unachoka, hivi watu wengi hawahisi vizuri wanaposubiri kwenye mstari watu wengi hawapendi kusubiri kwenye mstari lakini kukusubiri kwenye mstari unakufunza kuwa mvumilivu na kufunza unafaa kutulia wakati mwingine.

Ndiyo ni napenda sana Ndiyo ni napenda kuangalia nyota Manake kila wakati napotazama nyota Ninafikiria mambo mingi na pia natulia Iwe ajua kuwa nyota pia ni alama nzuri kwa sisi waafrika napoona nyote namaanisha kuwa wewe ni mtu ambaye Uliye na bahati.

Ndiyo ndiyo. Napenda kununua vitu mitandaoni maana yake vinaletwa kwa haraka. Kuna mitandao ambayo yanasaidia kupata vitu kwa haraka na kwa bei nafuu Maana yake wakati mwingine utatafuta vitu vingine uweze kuvikosa hivyo. Mitandao kama vile Jumia ni mitandao ambayo yanakusaidia kupata vitu vingine kwa haraka.

Timu ambayo nenaipenda wampira wa miguu ni timu ya Manchester United. Naweza kueleza nimeipenda kutoka pahali mwaka wa elfu mbili na kumi na tano. Na nakumbuka mchezo wa kushangaza ni mchezo ambao tuliweza kupigwa bao saba. Na ningependa kueleza mchezaji ninayempenda ambayo anaitwa Bruno Fananche. Nige penda kumwambia kuwa si vizuri alivyoenda lakini pia nisawa tu tunakuba.

Nahakikisha kwamba na ambia wenzangu kuwa kila siku kama binadamu tunahitaji ku amka na kujituma kwa kufanya kazi kwa bidhii. Maana yake hakuna siku ambayo maisha itakuwa ni rahisi. Usipo amka na ufanye kazi kwa bidhii. Hivyo na wahimiza na kuatia wenzangu weza wa weze kufanya kazi kwa bidhii na maisha yatakuwa bora.

Na kumbukumbu ya utotoni ambayo ilikuwa nzuri ni ya wakati ambapo tuliweza kuenda kupashwa twa hara. Na michezo ambayo nilipenda ni yale michezo ya kificho ficho. Na pale ambapo tuliweza kufurahia na kuenda kuogelea na wenzangu. Na kumbuka rafikie mmoja ambaye tulikuwa naye ambaye ilikuwa anaitwa Natasha nilipenda sana Natasha.

Ndio ndio nimewahi kuenda mwonyesho ya sanaa na hata pia mimi mwenyewe nimewahi kuwa mwanasanaa Ninapenda sana kujionea michezo ya jukwani yanaofanywa na wanasanaa Hivyo nimeona michezo na maonyesho ya sanaa kwa mda mrefu sana na ni kitu ambacho nilipenda.

Ndio nimewahi kufuga mnyama, nimewahi kufuga mbwa, na naweza kusema kuwa Kufuga mnyama ni kitu ambacho ni nzuri zaidi maanake Kinakufanya wewe ukaweza kuelewa jinsi wanyama tofauti tofauti wanavyoweza kukaa na binadamu kama vile nilivyofuga mbwa niliweza kuelewa tabia zake mbwa.

Jinsi navyoshugulikia makosa kazini ni pale ambapo naweza namuita mtu aliyekosa ili tukaweze kuzungumza na yeye tukiwa wawili Sio lazima watu wengine wakaweze kuhusika katika mazungumzo yangu na mtu mwingine ambaye anaeza kuonekana kufanya kosa Hivyo jinsi navyoshugulikia makosa kazini ni kuweza kumwita mtu binafsi tukaweza kuzungumza.

Timu ambao nafutwa ya michezo ni timu ya Manchester United Nimekua nikiifuatilia timu hii kwa muda mrefu sana na pia nampenda michezaji wao ambaye anaitwa Bruno Fennage kwa kuwa anacheza mpira ambao ni mpira ambao umetulia na pia ni timu tu nzuri kwa jumla.

Ndio napenda kukimbia, manake kukimbia, unakufanya wewe mwenyewe unakuwa basi ni mzuri wa afya, unakuwa na afya bora, unapunguza mafuta mwilini, hivyo basi kukimbia ni jambo poa sana na pia napenda kukimbia na sana sana nakimbia majira ya asubuhi na majira ya jioni.

Ndiyo napenda kuogelea. Manake kuogelea pia ni mchezo tu kama mchezo mwengine. Mara mingi napenda kuogelea ikiwa ni majira ya alfajiri. Na pia napenda kuogelea manake kuogelea pia ni mazoezi na unaweza kufanya mwili ukakaa vyema na katika hali nzuri.